Kulima juu place nao nime mahali penye nimezaliwa Tuseme huko hivyo watu watu huishi na kulima Si mahali ambapo kuna maendeleo vile eti unaeza sema ni kama town eti watu wanaandikwa makazi kwetu sasa iko if kama unataka kuishi ni lazima ungeingia kwenye shamba unalima So kuingia kwa shamba kulima tumeanza tukiwa adogo sana tulikuwa tunapenda tunapanda tunapalilia alafu tena tunangojea wakati tena ya kuvuna bado tukiwa sisi wote tunavuna so tukienda lazima tungebeba chakula ndiyo tunasukuma masaa sio eti kutokea kama wale wengine eti ikifika saa saba nyinyi wote nanyiwa alafu tena mnatokea apana ni mnaenda na chakula mnakulia huko mnaendelea kupu Kulima, hadi masaa ya jioini.